Ndiyo, napenda hesabu kiasi, si kwa undani sana lakini inanisaidia sana kwenye design, planning na kufanya budget hasa nikiwa nafanya kazi za consaulting na content creation, kwa hivyo napenda kazi ya hesabu, napenda hesabu ni subject mzuri sana kwangu.

Kwa kawaida sijapenda kusubiri kwenye mistari, sijisipendi kabisa lakini nina subira nikitumai kwa muda kwamba nitashugulikiwa, huo kusikiliza mziki au kucheck kitu kwenye simu nikingoja kushugulikiwa inanisaidia kubaki mtulivu.

Kama kweli nashukuru mungu kwamba mimi nina ubuheri wa afya. Kwa kawaida siendi hospitali mara mingi. Labda mara moja au mbili kwa mwaka hasa kwa kufanya check up za kawaida. Au kama kuna kitu cha dharura ambacho nahitaji kumwona daktari. Mimi siendi hospitali kabisa.

Nafuwa nguo mara moja hadi mbili kwa wiki kulingana na ratiba yangu kwa sababu nafanya kazi za design, content creation na meetings Napenda kupanga kufua siku ambazo niko free ama wakati mwingine namulipa mtu ambaye anaeza nifanyia kazi hizo za kufua nguo zangu.

Ndio nakumbuka sana mwalimu wa sanaa na masomo ya creativity uko shuleni. Alikuwa ananitia moyo kuchora, kufikiria tofauti na kujiamini kwenye vipawa vyangu. Hadi leo nafunza yeye bado naelekea kwenye kazi yangu.

Naam ndio nimewahi kufikiria na bado nafikiria kuanzisha biashara yangu kwa kuwa nafanya vitu kama graphic design, social media management Naona nafasi ya kujijenga brandi yangu mwenyewe kutoa huduma za consulting kwa kampuni kadha wa kadha na kuunda kitu kinacho.

Ndiyo, napenda kupiga picha, inanisaidia kunasa moments mzuri, ku create content ya visuals, na kupata inspiration kwa design na storytelling. Hasani kifanya kazi za mitandao ya kijamii hapa Nairobi. Napenda sana kufanya content za kupiga picha, kitu ambajo sijakiacha ata leo.

Napenda, napendelea kutazama michezo, kuliko kucheza. Napenda kufuatilia mchimechi, kwa burudani, na vibes. Hasa nikiwa na marafiki, ingawa mara naweza kucheza kwa mzoea tu. Kwa hivo mimi napenda kutazama kama mchezo wa futboli, mimi sipendi kucheza.

Jukumu ninalo penda zaidi kazini ni kuunda na kuboresha content, hasa graphic design na video editing. Napenda hatua ya kubadilisha mawazo kuwa kitu kinacho onekana na kuleta impact kwa watu. Pia napenda kupanga na kusisimua content.

Ninacho penda kuhusu mtaa wangu ni mchanganyiko wa watu na maisha ya mjini. Kuna urahisi wa kupata huduma, watu wanaelewana na mazingira yanawezesha kufanya kazi zangu za ubunifu bila usumbufu mwingi. Pia napenda vibe ya Nairobi kwa sababu.

Ninachopenda kuhusu, shirikalangu ni mazingira na ushirikiano wa kuheshimiana. Kuna nafasi ya kushiriki mawazo mapya kujifunza kila siku na kukua kitaaluma. Pia napenda jinsi shirikina lina dhamini, ubunifu na linapa nafasi.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii, hasa kwenye ajira kwa vijana, elimu ya vitendo na matumizi bora ya teknolojia. Jamii ikitoa nafasi kwa vipaji na ubunifu. Vijana wanapenda kutegemea, kupunguza changamoto za maisha.

Ndiyo, napenda kupanda milima hasa kwa ajili ya mazoezi, kutuliza akili na kufurahia manthari ya asili. Inanisaidia kujitenga kidogo na kelele za jiji, kuongeza stamina na kupata motisha mpya. Pia, ni njia nzuri ya kujenga nidhamu.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni juisi ya passion. Ni tamu kwa kiasi inaniburudisha sana hasa wakati wa jua kali na hunipa nguvu bila kunichosha. Pia hunisaidia kujisikia freshi wakati ninakunywa. Kwa hivyo, kinywaji ninachokipenda zaidi ni passion na ni kitamu sana.

Ninatumia gari ya umma kusafiri. So kila siku natumia PSV yaani Public Service Vehicle katika Kenya. Hasaa kwa sababu naishi Nairobi. Nirahisi inafika maeneo mengi na inaniruhusu kuendelea na shughuli zangu bila stress ya kuendesha mwenyewe hasaa wakati.

Somo la sayansi ninachokipenda ni sayansi ya kompyuta kwa sababu linaendana sana na kazi yangu ya graphic design, video editing na social media manager lanisaidia kuelewa teknolojia, mifumo ya kidijitali na ubunifu wa kisasa. Pia linanifanya.

Mimi napenda chakula kisicho mafuta, najisikia vizuri zaidi nikila hivyo, na pia ni chaguo zuri kiafya. Sio kwamba siwezi kula chakula chenye mafuta, lakini kwa kawaida ninakipa kipau mbele kile kisicho na mafuta. Yes, kile kisicho mafuta.

Rafiki wangu wa karibu zaidi anaitwa Brian. Ni mtu ambaye ninaweza kumwamini kabisa. Tunasaidiana sana, tunashauriana na yupo karibu nami wakati wa furaha na changamoto. Ni mtu anayenielewa bila hata kuhitaji maelezo mengi. Kwa hivyo, rafiki wa karibu sana ni Brian.

Naamu napenda kutembea msituni inanipa utulivu wa akili unanifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili na hunisaidia kupumzika na kufurahikia kwa akina. Kwa hivyo napenda kujiangalilia wanyama na pia ndege ambapo wanapiga kelele zao.

Mimi huwa napenda kuweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalum. Pia napenda kutumia maneno au sentenzi zinazoweza ni kumbuke lakini si rahisi kwa wengine kufahamu. Kwa hivo napenda kutumia njia hizo kuhifadhi nenosiri.

Napenda kunywa maziwa kama kapaka kadogo. Mimi hunisaidia kupata nguvu, hasaa, asubuhi, au baada ya siku ndefu. Na pia ni sehemu ya lishe ninayoipenda sana. Kwa hivyo napenda kunywa maziwa mimi kama paka mdogo ambaye ananyonya ama anakunywa maziwa.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipau mbele. Nijajaribu kugawa muda vizuri kuanza mapema ili kuepuka masongo wa mwisho na huhakikisha kila jambo linafanywa wakati unaofaa kweli.

Ndiyo mara nyingine napenda kueka picha za mtandaoni hasa zile zinazohusiana na burudani na matukio muhimu maishani mwangu. Lakini pia huwa makini na picha gani ninaweka kuhakikisha faragha yangu inaiheshimiwa na kwamba hazina madhara.

Kwa sasa, napendelea kushughulikia na kazi ya masomo yangu kwa bidii kila siku najitahidi kupanga muda wangu vizuri kuhakikisha kwamba kila jambo nila linalofanyika kwa wakati wa bora napenda kujifunza mambo mapya kila siku.

Ninaishi mahali ambapo kuna amani na usalama. Napenda mazingira ya jirani zetu kwani rafiki na yanasaidia maisha yangu ya kila siku. Pia napenda kuwa na nafasi za kuwa karibu na asili kidogo. Zinazo fanya ni hisi utulivu na kuwa nikifikiria kwa utulivu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kile kinachonifanya kufikiria kwa kina na kujifunza mambo mapya kuhusu maisha Napenda vitabu vinavyohamasisha, vinavyotoa maarifa, vinavyonisaidia katika akili na kuamuzi na kufanya uamuzi Kila ninapo kisoma.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kazi, inanisaidia kuwasiliana na watu muhimu, kupanga shughuli zangu, kujifunza mambo mapya mtandaoni, na pia kwa burudani kidogo kama kusikiliza muziki au kuangalia video ambazo zinanifurahisha kwa hivo, hivyo ndivyo natumia simu yangu.

Ninakumbukumbu moja ya kutisha iliyoniacha na hofu kwa muda, lakili inifundisha kuwa makini na kuthamini usalama wangu. Tangu hapo nimekuwa nikijukua taadhari, zaidi kwa kujifunza kutokana na uzoefu huo. Kwa hivo, hiyo ndiyo sikitu nilipo. Ona.

Inacho nipa motisha kazini ni kuona kwamba mama angu anafanya vizuri Kwa hivo nataka pesa kazini ni mahali ambapo nitaweza kufanya mafanikio yangu na nikipata pesa inaashiria kwamba maisha yangu itakuwa mzuri nitaweza kubadilisha maisha ya mama yangu pia.

Kujifunza mambo mapya, mimi hutembea katika viwanja, mimi hutembea kuona watu wengine, kutembelea watu, manyumba zao, kuenda kufanya content katika mitaa, kuuliza watu mambo mapya ni nini, kuhisia zao, mambo andao wanajifunza.

Mimi napenda watu wageni katika kampuni. Kwa hivo, mimi utaka kujua jina zao kwanza. Tunabadilishana manamba, nambari za simu, alafu na waketisha chini na waongelesha nawaambia kuhusu kampuni, kuhusu kazi, alafu na wamkua vizuri nawaonyesha kazi, alafu na wapendelea sana, waanze kazi vizuri.

Kebo ya TV ambayo naifuata ama channel nafuata ile ambayo inaitwa iko nini ambayo inaitwa iko nini ambapo wanapeana maono kuhusu politics, siasa, mambo ambayo ni ya kuchangia katika maisha. Kwa hivo hapo ndiyo mimi hujifunza mambo mbili tatu kwa TV.

Mimi napenda kuenda gym wakati wa asubuhi wakati ninapotoka kazini naingia gym napiga shughuli, press up, nainua machuma, napiga shughuli zingine kama kufanya cardio, ambapo naweza kutoa jasho jingi na nasikia vizuri.

Huwa navaa saa na inanisaidia kuangalia wakati, ingaweje nilipoteza saa yangu, saa ilikuwa na niliuziwa mia tatu, saa nikaiweka kwa mkono yangu, saa ilikuwa nyekundu na ilikuwa ambayo inaonyesha marangi wakati wa usiku, saa mimi huvaa na napenda kuvaa sana.

Mimi napenda chai, chai ya maziwa. Kahawa ni kali kidogo, lakini napenda chai ya maziwa. Chai nilifunzwa kunywa chai nikiwa mtoto na mama angu. Kwa sasa mimi ujibaiya chai na najua kupika, lakini napenda kupata chai katika hoteli, nakunywa na mkate, napenda sana.

Mimi napenda tishati kwa sababu, tshati ni nguo ambayo unaeza vaa wakati wowote. Shati wakati shati wa kuvaa ni wakati unaenda ofisi, kwa hivo sipendi shati sana na shati unakuwa ni vile zinachafuka haraka. Tishati unaeza vaa wakati wa kuenda kucheza mchezo na pia unaeza vaa wakati wa kuenda kwa ofisi.

Mimi napenda mvua ingawaje sipendi kunyeshewa, kwa hivo wakati mvua unakuja inatoa vumbi, wakati kuna kiangazi ama wakati jua ni kali, mvua inakuja inaosha vumbi, alafu mamtaa inakaa safi, inaosha uchafu, kwa hivo mvua ni mzuri, huko mashambani, kuna kuwa na mimea.

Mimi sipendi kuona rugby, sipendi kuona rugby na mimi si mu Amerika, ingawa mimi napenda kuona tu michezo kama vile, mchezo wa miguu kama football, kwa hivyo mimi napendelea mchezo kama huo, Super League, ule Europa kwa wazungu, lakini siyo Amerikani.

Mahali pazuri ambapo nimewahi kusafiri panaitwa Chaka ranch, kule Nyeri. Uwanja mkubwa ambapo kuna michezo, hoteli, vyakula vitamu, ambapo mnaweza kushirikiana kifamilia, wafanyi kazi, mnaenda, mnavinjari, mnakunywa, mnakula, mnacheza.

Ningependa kurudi ujana. Ingawaje mimi ni mzee saahi. Nataka kuenjoy maisha. Ujana itanifunza kuishi vizuri. Yale ambapo nimejifunza nikiwa mzee nitaweza kuyatumia katika ujana wangu. Kwa hivyo maybe nikirudisha kidogo ningetaka kuwa mjana.

Faragha yangu na ilinda katika mikandao siyonyeshi familia yangu, siyonyeshi maisha yangu ya undani. Ingawaje mimi naonyesha maisha kama yale kutengeneza content, kuuliza watu maswali, kufanya video za kuchekesha ama nyimbo lakini faragha yangu na ilinda vizuri sana.

Mimi napenda kulala. Kwa hivo, napendelea kitanda kizuri ambacho nitaweza kupata usingizi, niyote, nilale, fofofo, ambacho kitaniwezaesha mimi nisipate uchungu katika mgongo ama nisiwez na maumivu. Kwa hivo, na sipendi kitanda kigumu, napenda kitanda kizuri.

Naam, nayapenda maua, maua yananukia vizuri, maua husaidia maisha katika kuleta pollen, pollen influence ambapo mdudu kama yule anaitwa, tunamuita aje huyu mdudu, mimi namuita aje, namuita nyuki, nyuki huweza kuwezesha, mmea.

Kazi zangu mimi huzipanga vizuri ambapo nikianza asubuhi najifunza kwamba naangalia ni nini ninacho, nitakachoanza nacho kufanya kama ni kontenti, kama ni kushoot video ama ni kuedit video zangu, ninaanza kwa kushoot video, kupanga kuuliza watu maswali.

Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza, hasa katika laini ya kazi yangu ni 3D animation. Hii ni kitu ambacho kitaweza kunifungulia milango, niweze kupata ajira zaidi, niweze kuconsult, kukaa chini na makampuni, niwafunze mambo ya animation na kutengeneza filamu.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni kuwa kuna wanawake, wanakufrahikia, wanakukaribia, wanakuchekesha. Kitu kingine ni mahausiano mazuri na wafanyakazi Amangama hapo tunakaa kwa heshima, tunaheshimiana. Na kitu kingine pia ni pesa. Kama pesa zipo, mishahara.

Jambo ambalo ni muhimu katika dini, ni especially kwa kristiano, kile kijambo muhimu kwangu ni kwamba Mungu anatupenda, Mungu anatuenzi sisi wote, na Mungu husamehe ambao unakiri dhambi zao. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo, mimi naviona kuwa ni muhimu.

Nikiwa na tatizo kazini naenda namuona boss yangu ama mtu ambaye aliniajiri na muelekeza mambo yangu namuambia shida zangu zote na yeye ananisaidia kutatua. Kazi zingine shida kama kuna kushambulia tatizo, tatizo ni ambapo tunasaidiana sisi wote kama team.

Chakula cha jadi ninacho kipenda. Mi ninapenda kula ugali na mayai. Kwa hivyo najua kupika, nilijifunza na mamangu. Mayai yawe yameka kaangwa vizuri na nyanya, vitunguu halafu nile na ugali. Na hiyo ni chakula kitamu sana. Halafu tuongeze ovacado na.

Ndoto yangu kubwa ni kutembea dunia naam nikiwa na pesa zangu ambapo ndoto yangu ingine kubwa ni kumijengea mamangu nyuma, nyumba ya kifahari na kuakikisha kwamba anapata kazi mzuri na anaweza kutembea, anapo kutaka na anapata pesa kwa sababu ilo ndio ndoto yangu.

Kitabu ambacho napenda kusoma, vitabu napenda kusoma ni vitabu ambavyo huweza kunifanya niwe na akili timamu, akili kuongeza kama vile 48 laws of power mwandishi ni Robert Green amenifunza kuishi na watu nimejiifunza.

Chumba mimi ninachokipenda nyumani ni chumba ambacho kinaitwa obesi na ama chumba cha kulala. Mimi napenda kulala kwa hivyo chumba ninachokipenda ni hicho chumba cha kulala kina wardrobe mahali ambapo naweza kubadilisha nguo zangu na kuna kio nikijiangalia vizuri bila wasiwasi.

Mahali ambapo mimi napendelea ni mahali pa kimya mahali pametulia. Utulivu na kutokuwa na kelele ni kitu ambacho ni cha amani kinaleta utulivu wa akili na kuwa na focus ama naweza kufanya kazi yangu bila kelele yoyote. Kwa hivyo sipendi kelele.

Wakati ambapo nafanya kazi vizuri ni wakati wa asubui ama wakati jioni ambapo watu wafanyi kazi wengine wameenda nyumbani ile wakati waziada Huyo ni wakati ambapo nafanya kazi vizuri sana na kufanya kazi na kutilia kazi bidi bila kusumbuliwa na mtu yeyote.

Mafunzo ambayo nimejifunza kazini kushirikia na watu, kuuliza maswali, kuweza kuheshimia na watu kazini, imeniwezesha kuwa na nimesaidika sana katika kazi, kuimarisha kazi yangu, kufanya kazi yangu, iendelee, vilivyo, bila kupotea njia.

Kujitunza mimi napenda kula vizuri, nafanya mazoezi, natumia mafuta ambayo ya nanukia vizuri, ambayo ya haribu ungozi yangu Alafu pia mimi napenda pia kunywa maji mengi, maji usaidia katika afya, alafu unazuia kutumia madawa ambayo ya nakuaribu mwili.

Na mnagawanya taka zangu kuna taka ambazo ni haziwezi kurejelewa na kuna zile ambazo zinaweza kurejelewa kama vile taka kama ile ya matissue, cartons hizo naziweka kando na zile ambazo ni chafu zaidi hizo naweza kuweka kwa dustbin tofauti ndiposa ziweze kufanywa vizuri.

Kampuni ambayo mimi naiamini ya teknolojia ni Samsung. Samsung ni kampuni kubwa sana inajulikana. Imetoka kule upande wa South Korea. Na ni kampuni ambayo ina umaarufu sana inatengeneza. Simu ambazo ni za kutarajiwa.

Niki nje ya nyumbani napenda kula karibu na hoteli inayoitwa Classic Butchery. Ikona butchery hapo kando ndio kumwana inaito hivo. Mkiingia mle ndani unapokelewa vizuri na wale waiter na wana kushugulikia, wana kuserve, unakula chakula ambacho ni kitamu sana.

Wateja wangu ambao nawatushughulikia kama vile kuwaundia posters, kuwaundia graphic designs, kuwatengenezea video nawashughulikia kwamba naweka wakati wangu wote kuhakikisha kwamba kazi zao zinafanywa kwa ubunifu nawapatia kazi zikiisha.

Wakati umeme unakatika, mimi hununua kendol. Na nunua kendol naakikisha kwamba inanipatia umwangaza. Na kama sivyo mimi natumia torch. Torch ya simu kuwakikisha naona ambapo niko ama ninacho kifanya. Mbaka ningoje, mbaka stima zi, zirudi.

Mimi napenda kuongea, kuandika inachukua muda halafu, inahitaji vitabu na vitabu, lakini kuongea rahisi unafungua tu mdomo wako, kinywa chako, unasema unachotaka, hakuna kuvuta ni kuendelea tu na kumaliza vizuri salama. Naprefer kuongea mimi.

Napenda kujifunza historia historia kama ya Kenya, historia ya siasa za Kenya, constitution ya Kenya na kama vile siasa ya mtindo, mambo ambayo ni ya kisheria ni mambo ambayo ya nanifunza kujua Kenya, tunapotoka.

Navolala masaa kama masaa manne kwa sababu nina shuguli mingi naamuka mapema nalala nikiwa nimechelewa najifunza mambo ya online ya mitandao Nikifika asubui naenda nafanya kazi ambazo ni za kufanya shooting kufanya vitu kama hivyo kwa hivo masaa yangu ni masaa manne.

Mimi spendi kununua vitu mtandaoni na natarajia kwamba naprefer kuenda katika duka, nione mnunuzi, nione kitu ambacho ninakitaka, nikiguse, nikiangalie, niweze kusema nimefrahikia kitu ambacho nataka kununua.

Mwezi ninaopenda zaidi ni mwezi wa Mei. Ni mwezi ambao nilizaliwa. Mwezi ambao ni wa katikati wa kuonyesha kwamba ishara mwaka unakaribia kuisha. Mwaka kwamba umeenda sana Mwezi huo hunikumbusha mambo mengi. Inanikumbusha shughuli ambazo nilifanya hapo awali.

Napenda kusoma gazeti au abari mtanda Naprefer kusoma abari gazeti inasopu kusoma gazeti inakukua muda mrefu Lakini abari za katika mtandao ni raisi Unaona picture, unaona video na unaeza kuelewa kuharaka kuliko kusoma gazeti.

Zoezi ambazo nimejifunza na nililojenga katika gym ni kufanya press ups. Press ups nimefunza na mwalimu wangu wa gym, inasaidia kuinua kifua, na inaleta afya ambapo unainua misuli, unajenga misuli, alafu inanisaidia kutulia.

Naka hadi wakati wa saa 6, saa 8 ni kifanya kazi zangu za mtandao kwa hivyo miuka saa na saa 6, saa 8 ni kijaribu kungangana vile nitaweza kupata shilingi mbili tatu alafu apo moja kwa moja naenda kulala ma wakati wa saa 6, saa 8.

Napenda kutazama mchezo wa football ama mkandanda na mchezo ambao unachezwa huko uingereza Naam mchezo kama vile Premier League Naanda kuujionea wachezaji maarufu kama Neymar, Cristiano Ronaldo mwingine anaitwa Messi kwa hivo mchezo huo hunifuraisha sana.

Jambo ambalo mimi hufanya ninapoamka kwanza nashukuru mungu Alafu nanywa maji, nikikunywa maji, alafu naenda nje, napiga, nakimbia kidogo, naingia gym na napiga misuli, nainua misuli, nafanya tizi kidogo, lafu nakuja, na naoga, alafu navaa nguo, najitayarisha kuwe.

Mimi sina bustani, kwa hivo huwa silimi, mimi sija fanya kazi ya kulima, lakini bustani napendelea kuiona ni mazingira ambayo ni masafi, unaona ya kiwa ya meng'aa, ya naleta usafi katika mazingira ya nyumbani, kwa hivo mimi sifanyi kazi ya kulima, sija waifanya kulima.

Muda wa kutumia na familia zangu, napenda kujionea familia inaendelea vipi, najivinjari nao chakula, nakaa nao tunapiga story, tunaongea, moja mbili tatu, halafu tunajionea mpira, tunajionea filamu, ama tunachakula chakula.

Kuweza kuwasiliana na timu ya mbali, tunaiwasiliana katika mitandao kwa apu kama vile Anydesk, naweza kuwafanyia shuguli katika computer zao, nipo nilipo, naweza kuwasiliana nao katika simu, ya rununu na mambo kama hayo, tunaweza kuwasiliana.

Mziki naoyoupenda ni mziki unaoitwa R&B Napenda mziki wa hip-hop Nimewasikiza wasanii maarufu kama vile Jay-Z msanii mwingine anaitwa Kanye West nasikiza nafurahia sana mziki zao Alafu ni kitu ambacho nimekua nikitamani sana Pia mimi nafanya mziki naimba Njeni.

Mimi hufanya yote, mimi hulala mapema, lakini mi huchelewa kuamuka. Mimi huchelewa kulala, lakini naamuka mapema. Hakuna kitu ambacho kisi siyezi kifanya, napenda kuwamuka na jua, napenda kulala mapema. Hayo yote ufanyika, inalingana na kazi zangu, ambapo kazi inaisha na ambapo kazi inaanza.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huweza kurelax, natembea, natoka katika ofisi, naenda nazunguka, katika bustani, naenda najivinjari, ama napiga simu, napigia marafiki zangu, tunapiga story, halafu, ama vile nacheza game, kuna zile michezo ambayo iko katika.

Mimi sisomi gazeti ni kitaka kuuskiza kama kujua habari yoyote na fuata katika video za YouTube ama habari katika televisheni. Mimi siskisiwezi kusoma gazeti, gazeti inachukua muda, alafu gazeti kabla uelewe kitu kinachosemwa, news itakua, habari itakua ime.